Napenda muziki wenye hisia na ujumbe. Unaweza kunituliza ukinipa nguvu kulingana na hali niliopo. Ninapenda zaidi bongo na rege, lakini pia husikiliza pop mara kwa mara, kila aina hunikuza kwa njia yake. Napenda sana lucky dube kwa upande wa rege kwa sababu ya ujumbe wake wa maisha na upande wa bongo. Napenda wasanii wanaoimba kwa hisia na ukweli wa maisha. Kusikiliza muziki ya asubuhi nikiandaa siku, jioni nikipumzika au nikiwa peke yangu nikitafakari Wakati mwingine pia nikiwa nafanya kazi nyepesi kuhisi, utulivu, furaha na faraja ya moyo Wakati mwingine mziki hunifanya nitabasamu Wakati mwingine hunisaidia kuachilia mawazo mazito na kujiskia nimeeleweka.

Ninaposhughulikia muda wa mwisho, kwanza huanza kwa kutambua mapema na kugawa kazi katika sehemu ndogo ndogo. Hii nisaidia kutolemewa na kazi yoyote kwa wakati mmoja. Kisha huweka ratiba wazi, nikitanguliza kazi muhimu zaidi na kupunguza usumbufu. Pia huwacha muda waziada kidogo. Kwa ajili ya marekebisho au changamoto zisizo tarajiwa. Nikifanya hivyo huisi uturibu, udhibiti na kujiamini hata muda wa mwisho unapokaribia.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, unisaidia kupumzisha akili, kufanya mazoezi mepesi na kufikiria vizuri. Napenda hata kutembea usubuhi au ujioni, hewa inapokua tulivu, kutembea unifanya nijisikia mtulivu mwenye nguvu na nikira na uyano mzuri wa mwili na akili.

Kwa kawaida, hutumia simu masaa machache kwa siku. Si muda mwingi sana hasa kwa mawasiliano, hujifunza na kupanga mambo ya kila siku. Inazotumia sana ni WhatsApp kwa mawasiliano, YouTube kwa kujifunza na burudani na Google Notes kwa utafiti na kupanga kazi. Ndiyo, nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya vitufe. Ilikuwa rahisi lakini ilinifundisha thamani ya mawasiliano kabla ya smartphone. Simu hunisaidia kuwa siliana haraka, kupata taarifa, kujifunza ujuzi mpya na kusimamia muda na kazi. Imefanya maisha kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi. Ninaona muda mzuri wakuzima simu ni usiku kabla ya kulala au wakat wakupumzika na familia ili akili ipumzike na nisipoteze muda mwingi mtandaoni.

Ili kuweka afya nzuri, nafanya mambo kadhaa kwa uwiano. Kula chakula chenyelishe bora, nikiweka mboga matunda protini na maji ya kutosha, kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, hata kama ni kutembea tu, kulala vya kutosha kwa sababu usingizi mzuri, uathiri sana afya ya mwili na akili. Kuthibiti msongo wa mawazo kwa kupumzika, kusikiliza muziki au kufanya meditation nyepesi Kujitunza binafsi kama kudumisha usafi na kupumzika inapo hitajika.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na uwazi, kwanza hukusanya taarifa zote muhimu, matokeo, takwimu na maoni, ili nijue nini hasaki na paswa kuripotiwa. Kisha huandaa muktasali mfupi unaoeleza kilicho fanyika, kilicho fanikiwa, changamoto na mapendekezo, hutumia lugha rahisi na vichwa vya habari ili ripoti iwe rahisi kusomeka na kueleweka.

Ninahimiza ushirikiano kati ya timu kwa kujenga mawasiliano ya wazi na heshima na hakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutuo mawazo yake bila kuogopa kwa sababu kila mchango unathamani. Pia upendelea kufanya kazi kwa pamoja, kukawa na majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja na kutambua juhudi za wenzangu wanapofanya vizuri.

Ndiyo, napenda maua. Hunivutia kwa sababu ya rangi zake, harufu mzuri na namna ya navyoleta utulivu na furaha. Maua hunifanya nijisikia karibu na maumbile na kuyaona au kuyatunza kidogo tu, kunaweza kubadilisha hali ya moyo na kufanya mazingira yawe ya kuvutia zaidi.

Ndiyo, napenda kukimbia hasaa kwa umbali mfupi au wa kwa mwendo wa kawaida. Unisaidia kuwachilia mawazo, kuongeza nguvu na kuboresha afya ya mwili. Napenda zaidi kukimbia asubuhi au jioni wakati hewa iko tulivu. Baada ya kukimbia uhisi mwili mwepesi, akili wazi na hisia nzuri ya kujijali.

Kawaida, naoga mara moja kwa siku, mara nyingi asubuhi ili kuanza siku ikiwa safi na kuchangamka. Wakati mwingine, hasa pale jua likiwa kali au baada ya kufanya shughuli za mwili na weza kuongeza kuoga mara mbili. Kuoga kuna nifanya ni hizi utulivu, nadhifu na tayari kwa shuguli za siku.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na ninacho shiriki. Siweki taarifa binafsi ovyo ovyo kama namba ya simu, eneo au nywila. Pia hutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na kuwasha two factor authentication pale inapowezekana. Niko makini na viungo au ujumbe wa ajabu na husafisha programu mara kwa mara ili kulinda usalama.

Napenda kucheza mpira wa miguu, hasaa kwa sababu unanipa furaha mazowezi ya mwili na nafasi ya kushirikiana na wengine. Wakati mwingine pia napenda michezo mindogo ya ndani kama drafti au karata, hasaa nikiwa nataka kupumzika. Michezo hunifanya nijisike huru mwenye nguvu na mwenye ushindani wa afya.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau ya nyama na napenda kukila nyumbani au kwenye mkahawa mzuri wa familia ambapo mazingira ni tulivu na furahisha. Kinakuwa chenye harufu nzuri, pilipili kidogo na viungo vinavyopaswa kushirikiana vizuri na nyama laini, ladha yake hunifanya nitamani kula zaidi. Nakumbuka mara ya kwanza nilipo kila pilau ilikuwa sherehe ya familia na nilivutiwa sana na harufu na latha yake ya kipekee Nilielezwa na mzazi wangu ambaye aliniambia kwani chakula cha ladha na kilichopikwa kwa mapenzi na ustadi Mara ya mwisho nilipo kila pilau ilikuwa wiki iliyopita kwenye familia yangu na ilikuwa furaha kubwa na ladha kama nilivyo ikumbuka.

Ndiyo, ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa ni kusaidia katika shughuli za jamii kama kutowa msaada kwa watu wanaohitaji na kushiriki kwenye mipango ya usafi ua elimu. Kujitolea hunipa hisia ya kuridhika na maana kwa sababu najua nina changia jambo jema bila kutarajia malipo. Pia hunifundisha huruma, ushirikiano na kuthamini mchango mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza huanza kwa kubaini mapato yangu na gharama za kila mwezi kisha kugawa sehemu ya pesa kwa matumizi ya lazima na akiba. Mara nyingine pia hutumia chaguo cha kidijiti kama benki, mtandao au mobile money savings ili kuweka pesa salama na kufuatilia akiba.

Ninapendelea kusoma lakini pia napenda kuandika mara kwa mara. Kusoma hunipa maarifa mapya ufahamu wa dunia na burudani huku kuandika hunisaidia kueleza mawazo yangu kupanga fikra na kuhifathi kumbukumbu. Nikifanya yote kwa pamoja huhisi ufahamu zaidi akili tulivu na furaha ya kujieleza.

Wakati nina hitaji msaada kazini, kwanza na jiweka wazi na kueleza tatizo langu kwa wenzangu au msimamizi, hii kusaidia kupata maoni, suluhisho au mwongozo kutoka kwa mtu mwenye ujuzi zaidi. Pia mara nyingine kusoma nyaraka, mungozo au kutumia zana za mtandaoni ili kupata mwongozo wa kutatua tatizo.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Mara nyingi hufanyika pale nikisafiri kwa safari ndefu au kwenda miji ya mbali. Napenda ndege kwa sababu inasafirisha muda ni haraka na ni salama. Nikisafiri kwa ndege huhisi msisimuko wa safari furaha ya kugundua mahali mapya na motisha wa kusafiri tena siku nyingine.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Google. Hasa kwa sababu ni moja ya kampuni zinazojulikana kwa kutegemewa bidha zenye matumizi makubwa na huduma zinazo saidia watu kila siku. Google inahuduma kama Google Search, YouTube, Gmail na Android. Ambazo ni muhimu kwa mawasiliano, utafiti na burudani.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe napenda kwa sababu ina ladha nzuri yenye unyenyevu. Unyevunyevu na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali, kupikwa kwa kuchemshawa, kuoka au kukaanga kidogo. Napenda kula nyama hii nyumbani au kwenye sherehe za familia kwani uhusi ana na furaha, chakula kizuri na kumbukumbu nzuri.

Wakati mvua inanyesha, napenda kukaa nyumbani ni kisoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Pia napenda kupika chakula kizuri au kunywa chaimoto. Ndiyo, ninapenda mvua hasa pale inavyoleta utulivu, hewa safi na harufu ya udongo. Nakumbuka siku ya mvua niliyofurahia zaidi ilikuwa mvua ikinyesha wakati nilikuwa na familia nyumbani tukicheka kuzungumza na kufurahia chakula pamoja. Mvua mara nyingi hubadilisha mpango wa kuenda nje, hivyo na panga shughuli za ndani badala yake, kama kusoma kupanga mambo au kufanya mazoezi nyepesi ndani ya nyumba. Nikisikia sauti ya mvua uhisi amani, utulivu na furaha ya ndani na mara nyingi hunifanya nifikirie kwa kina au kupumzika akili.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine kuelewa au kutatua tatizo. Hii ni kwa sababu hunipa hisia ya mchango halisi na kuona matokeo ya kazi yangu kunanipa kuridhika na furaha ya kweli. Pia napenda kazi ambayo inanihimiza, ubunifu na ujuzi kwani uhisi motisha, kujifunza kila siku na kuwa na manifanikio yanayo onekana.

Ninamahusiano mazuri na wazee wangu kama wazazi, babu na bibi. Uheshimiana sana na kushirikiana katika maamuzi ya familia au mambo ya kila siku. Mara nyingi huwasikiliza ushauri wao, hekima na uzoefu wa maisha. Jambo lilanonifundisha uvumilivu, heshima na maadili mazuri.

Leo kuna mawingu kidogo na jua linapochomoza kidogo. Hewa ni nyepesi na yenye tulivu Ninajisikia kinyepesi na raha Si joto kupita kiasi wala baridi kali. Nimevaa shati na mwando na suluari nyepesi kwasababu inafaa kwa hewa tulivu na yenye mawingu haya. Ndiyo, napenda sana kwasababu ni rahisi kufanya shughuli za nje, kutembea au kupumzika bila usumbufu wa joto au Ningependa kutembea kidogo nje kusoma kitabu au kufurahia kikombe cha chai huku nikifurahia utulivu wa hewa.

Hekima niliyo jifunza maishani ni kwamba uvumilivu bidii na kujiamini huchukua mtu mbali zaidi ya akili au bahati tu. Kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua na si lazima kila kitu kiwe rahisi ili kimalize kwa mafanikio. Pia nimejifunza kwamba kuwa mwema kushirikiana na wenzako na kuthamini muda na fursa ndogo fanya maisha yawe na maana zaidi.

Napenda kusafiri nikitumia GPS, hunisaidia kufika haraka, kuhepuka kupotea na kubadilisha njia kirahisi, kulingana na hali ya barabara. Hata hivyo, ramani za kawaida pia zina mvuto wake, zinanifanya nielewe eneo kwa upana na kupanga safari kwa utulivu. Lakini kwa safari za kila siku wa maeneo nisiyoyajua vizuri, GPS hunipa uhakika na amani ya akili.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayohimiza uwekaji wa madili, uwazi na heshima kwa wafanyakazi na wateja. Kampuni yenye sera hizi inahakikisha kila mtu anaheshimiwa, taarifa zinashirikishwa kwa uwazi na maamuzi yanatolewa kwa haki. Pia sera zinazohimiza usalama kazini maendeleo ya wafanyikazi na uwajibikaji wa kijamii ni muhimu sana.

Napenda kuamka na jua, hii hunipa nafasi ya kuanza siku kwa utulivu, kupanga ratiba na kufurahia hewa safia ya asubuhi. Hata hivyo, pia napenda kulala mapema, ili mwili ni pate usingizi wa kutosha na niwe na nguvu za kufanya kazi. Kwa hivyo, mchangangiko huu kulala mapema na kuamka na mapema, huhakikisha siku inanza vizuri na mwili na akili zinafanya kazi kwa ufanisi.

Ningependa kuona jamii ikipata maendeleo ya kiuchumi, elimu na usawa wa kijamii. Kwa mfano, fursa za ajira na biashala, ili kila mtu awe na kipato cha kutosha na maisha bora. Elimu bora na upatikanaji wa shule na teknolojia kwa watoto na vijana, ili jamii iwe na maarifa zaidi.

Kila asubuhi ninapo amka napenda kuanza kwa taratibu ili mwili na akili niwe tayari kwa siku kwanza naunda mwili kwa kuosha uso na meno kisha kutafakari kidogo au kusoma jambo ndogo ili akili ianze kufanya kazi. Baada ya hapo huandaa chakula cha asubuhi au kunywa kikombe cha chai, kafi na mara nyingine na panga ratiba ya siku ili nitimize shughuli zangu kwa mpangilio.

Zohea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku, angalao dakika 30, hii imenisaidia kuongeza maarifa, kuboresha lugha na kuongeza ufahamu wa dunia. Pia nimejenga zoezi la kutunza ratiba yangu na kupanga kazi vizuri kila siku, jambo linalonita nidhamu, kufanya maisha yangu yawe rahisi na henye ufanisi.

Mara nyingi hufanya mazoezi asubuhi. Hii hunisaidia kwa kuamka vizuri, kuongeza nguvu na kuanza siku kwa mtazamo mzuri. Wakati mwingine hasa ikiwa siku imekuwa yenye shughuli nyingi naweza kufanya mazoezi jioni ili kua chilia msongo wa mawazo kupumzika na kudumisha afya ya mwili.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya kupumzika, kushirikiana na familia na marafiki na kujianda kisaikolojia kwa mwaka ujao. Kwa kawaida, hufanyika mambo kama kula chakula kizuri na watu wa karibu, kusherekea pamoja, kufanya mazungumzo ya mwaka uliopita, kushirikiana changamoto na mafanikio, kuandika malengo mapya na kupanga mipango ya mwaka ujao.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga mambo mapema ili kuepuka presha, kuchelewa au usumbufu. Kuwahi hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye heshima kwa muda wa wengine, na tayari kufanya kile kilicho pangwa. Hata kama kuna mabadiliko, kuwahi hunipa nafasi ya kuyashughulikia bila haraka.

Kipindi cha televisioni ninanacho kipenda ni vipindi vya burudani na elimu kama drama, documentaries au vipindi vya major dollar. Napenda kwa sababu hunifundisha kitu kipya kunitia msisimko na wakati mwingine hunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Nikikitazama uhisi furaha msisi mko na motisha ya kujifunza au kufurahia hadithi.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu, kushiriki kikamilifu katika mafanikio ya timu na kuchukua na fasi za uongozi au uwajibikaji mkubwa. Pia lengolangu ni kuwa na mchango wakweli katika shirika ili kazizangu zionekane na kutoa matokeo, chanya kwa kampuni na wateja.

Katika wikendi napenda kupumuzika kusoma kutazama filamu na kufanya shughuli za nyumbani. Mara nyingine pia napanga shughuli ndogo za nje kama kutembea au kuenda dukani. Mara nyingi napenda kuenda kafeni au kunywa kahawa nyumbani na familia au marafiki ili kufurahia muda wa utulivu. Mambo ya kawaida ni kusoma, kupanga wiki ijayo, kufanya mazoezi mepesi na kusikiliza muziki. Hii hufanya wikendi iwe na utulivu na tija kidogo Mara nyingi ninasikia pamoja na familia marafiki wa karibu au wenzangu wa karibu Hii huongeza furaha na mshikamano wakibinafsi Wikendi napendelea kupumzika kidogo zaidi Lakini pia kufanya shughuli ndogo ndogo zinazonifurahisha Hii hunifanya nikirudi wiki mpya nikiwa na nguvu akili safi na motisha ya kufanya kazi vizu.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine huanza kwa kuelewa majukumu ya kila mmoja na kuhakikisha kila mtu anajua ninini kinachotarajiwa. Baada ya hapo, usikiliza maoni ya wenzangu kwa makini, kushirikiana kwa heshima na kusaidiana pale inapohitajika. Mara nyingine huunda mikakati ya pamoja, kugawa majukumu kulingana na uwezo na kupanga ratiba ya kufu.

Ninapanga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kujenga uaminifu, heshima na mawasiliano ya wazi. Kwanza, hujaribu kujua kila mfanya kazi tabia yake na namna na anavyopendelea kushirikiana. Pia hufanya kushirikiana katika kazi ndogondogo ili kuwaonyesha msaada na mshikamano. Kuheshimiana na kusikilizana hata pale wazo linapokuwa tofauti.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Hii unisaidia kuwa na utulivu, kuzingatia kazi kwa umakini na kuepuka usumbufu wa ofisi. Wakati wa kufanya kazi nyumbani, napanga ratiba kueka mazingira tulivu na kutumia zana za kidijiti ili kushirikiana na wenzangu. Kufanya kazi kwanjia hii unifanya ni jisikie huru, nikiwa na uthibiti wa muda wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuwa na ushawishi chanya katika maisha ya wengine kupitia kazi yangu elimu au ubunifu. Huku nikipata uhuru na ustawi binafsi. Hii ni pamoja na kufaulu kikamilifu katika taaluma yangu, kusaidia jamii na kukua mfano wa kuigwa kwa wengine. Nnh Ndoto hii hunipa motisha kila siku matumaini na sababu ya kuendelea kujitahidi.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kujenga kitu chenye thamani kwa jamii. Nimewaza kuhusu biashara ndogo inayotatua tatizo fulani. Iwe ni huduma bidhaa au kazi ya kidijiti na kuikuza taratibu. Ingawa ni inachangamoto wazo la biashara hunipa motisha na hamasa ya kufikiria mbali na kujifunza kila siku.

Kila siku napenda kutumia usafiri wa uma au basi kwa sababu ni urahisi nafika haraka na gharama yake iko sawa na bajeti ya kila siku. Mara nyingine napenda pia kutembea kwa miguu pale ni umbali mfupi kwa sababu kunanipa mazoezi kidogo na furaha ya utulivu. Kuchanganya njia hizi ufanya usafiri kuwa rahisi wa haraka na wenye afya kidogo.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na penye mazingira ya asili kidogo. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi, kuna hewa safi na watu wanaishi kwa heshima, hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Pia napenda maeneo yenye mwanga mzuri, mpangilio mzuri na hali ya usalama. Iwe ni nyumbani, kazini au nje. Mazingira ya aina hii hunipa amani ya akili, ubunifu na nguvu ya kuendelea na shuguli za.